Naam, naam, napenda kuzungumza kuhusu siasa, kuhusu wale ambao wanatuongoza manake siasa ndiyo inayoamua yule ambaye atakuongoza ukipenda kuzungumza basi utajua yule anayekuongoza na utakuwa na elimu ya kuchagua yule anayekuongoza Lakini ukikataa kuzungumza siasa basi utaongozwa na yule ambaye humpendi Kwa hivyo mimi napenda sana kuzungumza siasa.

Napenda kusoma habari mtandaoni maanake gazeti sikuizi kuzipata ningumu na zinakuja kwa bei ya juu sana kwa hivyo mimi maramingi naingia tu mtandaoni na soma mambo ya nayotukia Halafu pia mtandaoni unapata mambo ya navyo tukia saa hizo hizo Lakini gazeti zinakupea habari za jana Kwa hivyo mtandaoni ndiko napenda kupata habari zangu.

Kila mtu ana udhaifu na mimi udhaifu wangu ni uzohali Mimi hushughulikia udhaifu huu kwa kujikumbusha mara kwa mara kuwa yafaa nitie bidii Mimi kuongea na marafiki zangu na kujua jinsi walivyoweza ama wanavyoweza kushughulika na udhaifu ambao ninao kwa hivyo marafiki wananipa ushauri na kupitia ushauri wa marafiki zangu ninaeza kushughulikia udhaifu wangu kazini.

Naam, napenda kujifunza historia, maanake mtu asipojua historia yake, hajui anakoenda, na hajui anakotoka. Kwa hivyo mimi napenda sana kusoma, kujua historia, kujua mambo yaliyofanyika kabla mimi nije hapa duniani. Kwa kujua mambo hayo, naeza kujielewa, naeza kujijua, na hivyo, ni rahisi sana kupanga ninakoenda.

Ningependa sana kusafiri kuenda katika nchi ya uingereza, nchi ya uingereza ni nchi nzuri, nimesikia sifa tele kuhusu huko, kuna maendeleo mengi, nimesikia pia wanaoishi huko, wanaishi vizuri, kuna pia uchezaji bora huko, kuna mipira ya miguu, kuna matimu kama vile Arsenal, Manchester United, Chelsea, timu kama hizo pia na weledi wa soka. Ningependa sana kwenda uko nijionee kwa macho maanake nimeskia mambo mengi mazuri kuhusu Uingereza.

Naam, naam, ninapenda sana kuimba, napenda sana kuimba, hasa nikiwa peke yangu, mimi huimba sana, napata kujijulisha nyimbo zilizotokea hivi karibuni, nafanya mazoezi ili ninapo jipata na wengine, ninaimba kwa weledi sana na wananishangilia, wanashangaa nilijua wapi nyimbo hizi, kumbe nilikuwa nafanya mazoezi peke yangu, chumbani.

Naam mfumo wa usalama wa vidole umeenea kote kote hapa nchini Kenya hasa katika benki na maeneo mengine. Mimi hutumia mfumo huu hata kwa simu yangu natumia mfumo wa usalama wa vidole maanake unasaidia kuiweka data yangu vizuri na watu hawawezi kuipata rahisi, hawawezi kujua mambo yangu rahisi ila wakiweza kupata kidole changu na ni ngumu sana kupata kidole changu. Kwa hivyo, napenda sana mfumo wa usalama wa vidole na naitumia.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni chakula cha nyama iliyokaushwa. Chakula hiki kinaitwa nyama isiche. Nyama isiche ni chakula kilicho kawushwa vizuri. Ni nyama iliyokaushwa ikatiwa kwenye chungu. Kisha baadaye ikachemshwa na kulwa. Nyama hiyo ni tamu sana na naipenda tangia kitambo. Nashangaa tu wazee wetu walivyofikiria nyama nzuri kama hiyo. Penda sana nyama hii na ningependa watu wote waijaribu.

Napenda muziki aina ya rhumba, muziki wa jadi wa Kongo, mziki wa Lingala. Bendi ninayoipenda sana inaituwa TIPI OK jazz. Bendi hii ilikuwa na mwanamuziki shupavu aliyekuwa anaitwa Franco Luambo Luanzo Makiadi kutoka Kongo. Napenda sana muziki ya rhumba, kuna wanamuziki pia kama Madilu System, kuna mwanamuziki kama Sam Mangwana. Napenda sana muziki wa rhumba Ningependa kila mtu ajaribu na kusikiliza siku moja.

Mfanya biashara bora ninaye mjua, anaitwa karya. Karya alikuwa mfanyi biashara mzuri sana, alikuwa na eneo la kuunda sukari. Alikuwa na wafanyi kazi, walikuwa wana mpikiya sukari hii. Karya alikuwa mtu mwenye bidii sana, na ningependa sana kufurahia kazi yake. Mfanyi biashara bora sana katika maisha yangu na ameni himiza katika mambo mengi sana. Ndiye aliyemkuza babangu, ningependa sana siku moja nipatane na yeye.

Nina kipawa cha kutabiri, mimi hutabiri sana mambo yanayofanyika karibu nami na karibu na wenzangu. Mimi nikimwangalia tu mtu naeza kumwambia mtu huyo kama atakuwa na ufanisi ama atakuwa atakosa ufanisi maishani mwake. Mimi nina kipawa cha utabiri na kipawa hiki kimetoka kwa mwenyezi mungu na napenda sana kutabiri mambo.

Naam, vnapenda sana kupiga picha, maanake ukipigia picha, unaweza kujua mambo yanayofanyika, unaweza kuweka rekodi ya mambo hayo. Kwa mfano nikienda katika mbuga ya wanyamapori, mimi hupiga wanyamapori picha na saa zingine picha ninazopiga zinasambaa sana katika mtandao watu wanafurahia. Kwa hivyo nimeeka mazoea ya kupiga picha maanake hujui siku gani picha uliopiga itamfikia ata pengine Rais atakuita kukupiga shukrani.

Mimi huchaji kifaa changu kama mara moja kwa siku. Vifaa siku hizi zinakaa muda mrefu na moto kwa hivyo hauhitaji kuchaji mara mingi. Ingawa kitambo vifaa vilikuwa vinakufa moto mbio kwa hivyo mtu angehitaji kuchaji mara mingi. Lakini siku hizi teknolojia imepanda na ukichaji tu mara moja kifaa chako kinakaa kama siku nzima na utachaji tu usiku ukienda kulala.

Wikendi, mimi huenda kilabuni, naenda na kunywa pombe na rafiki zangu, tunakula nyama choma, tunafurahia sana mda wetu wa bure, Hasa jumamosi na jumapili, sisi utangamana, kabisa mimi utangamana na marafiki zangu, tunapiga hadithi, tunashangilia, mafanikio, napenda sana siku za wikendi, manake ni siku nzuri, na tunapata kutangamana vizuri na marafiki zangu.

Naam naam nimefuga mnyama, nimefuga mbwa, nimefuga paka, nimewai kufuga wanyama wengi, hata nimefuga ngombe, kwa hivyo napenda sana kufuga wanyama, na nimefuga wanyama kwa mdaa mrefu sana katika maisha yangu, nigependa watu wengine pia wajaribu kufuga wanyama.

Mimi huweka mpangilio na kuweka zile kazi zinazo itajika mwanzo na zichangamkia hizo kwanza. Kisha zile ambazo zina muda mrefu nazieka mwisho. Kwa hivyo, mimi hukamilisha kazi yangu kwa wakati kwa kutumia mpangilio. Nikisha weka mpangilio, basi unanza na zile kazi za kwanza. Alafu zile za mwisho utazifanya badae.

Mimi mimi hupumzika kwa kulala, mimi hutia tu kichwa changu chini naingia katika usingizi, mimi sifanyi mambo ya meditation na yoga, maanake mambo haya yanakinzana na dini yangu, lakini mimi ninapotaka kupumzika basi mimi huingia tu kitandani na kulala, nalala hadi wakati nitakapoamuka, nitakuwa sasa najihisi vizuri.

Ninapo furahi nikiwa chumbani ama nyumbani kwangu, mimi huweka muziki katika televisheni na kisha na mwaga soda yangu ama juisi yangu ama pombe na kunywa pole pole niki shangilia mafanikio niliyo yapata na kile ambacho kime nipea furaha. Napenda sana kushangilia, pia wakati mwingine utapata napika chakula, ama nagiza chakula mtandaoni, kina letwa, nakula kwa furaha, tele tele, niki shangilia sana.

Katika mawasiliano, jambo la kipaumbele ni kuelekeza watu. Kila mtu kazini anataka kupata mazao fulani na kampuni pia anataka kupata mazao fulani. Kwa hivyo, jambo la kipaumbele kabisa kazini ni mawasiliano aah katika mawasiliano ni kuelekeza, kushauri. Katika kuelekeza na kushauri mtu unapata kumsaidia kufanya kazi yake vizuri na hivyo anaweza kusonga mbele.

Mimi huketi mtandaoni kwa mudaa wa kama masaa matano kila siku Mimi hutumia aidha simu ama kompyuta kuingia mtandaoni. Na ninapo ingia mtandaoni mimi huingia katika maeneo kama X ambayo kitambo ilikuwa naituwa Twitter Mimi pia huingia kwenye Whatsappu, Mimi huingia kwenye Facebook Mimi huingia kwenye Instagram na sa zingine TikTok Mimi ufuatilia mambo mengi sana kwenye mtandao Mimi hufurahia sana m, ambo ninayo yaona mtandaoni, na kama mudaa wa masaa matano kila siku lazima niwe mtandaoni.

Mimi ni mpenzi wa kuchora, tangia nikiwa mdogo, nilikuwa nachora vitu katika ukuta, nachora vitu katika vitabu. Nilikuwa hata nikimuona mtu namchora, nikiliona gari linapita nalichora Nilikuwa mpenzi sana wa kuchora, tangia nikiwa mdogo, na hadi wa leo napenda sana kuchora kupaka rangi siupendi sana maanake kupata hiyo rangi ya kuipaka ni ngumu na inatumia pesa nyingi. Lakini kuchora hata waezachora na makaa Napenda sana kuchora tangia nikiwa mdogo.

Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi ninapoamka, mimi hukimbia kama kilomita kumi kutoka kwangu, kisha nakimbia kilomita nyingine kumi kurudi kwangu. Nikishamaliza hivyo, naenda kwenye gym, nikifika kwenye gym, nafanya mazoezi ya kujenga mkono, nafanya mazoezi ya kujenga kifua, nafanya mazoezi ya kujenga miguu. Kisha na nikimaliza naoga vizuri halafu naingia kwenye kwenye kuogelea. Nikishaogelea kama kwa madakika kama kumi Narudi chumbani na basi nahesabu kwamba nimemaliza mazoezi yangu ya hiyo siku.

Kumbukumbu nzuri kabisa ni naye ya shule ni wakati nilipokuwa shule ni tulikuwa tunapenda kucheza mchezo wa miguu na mchezo hii tulikuwa tunacheza wakati tuko wakati wa saa kumi kila siku tulikuwa na mpira mdogo tulikuwa tunagawana katika darasa letu tunagawana katika vikundi viwili na tunacheza tulikuwa tunapenda kuita mchezo hii ligi ndogo Kwa na cheza ligi ndogo hii Kwa kama masaa ma wili kutokea sa kumi hadi sa kumi na mbili ni mambo ambayo nilipenda sana Nakumbu kumbu hii Hata nigependa siku hii nirudi Nilikuwa tamu sana Nilikuwa napenda muda huo sana.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya bata. Ukikula bata unasikia vizuri ndani ya roho, unasikia ni kama umekula kuku watano maramoja. Nyama ya bata ni nyororo, nyama ya bata ni tamu sana. Bata anakula kila ina ya kitu kwa hivyo inafanya nyama yake inatokea kuwa na mchanganyiko mzuri. Mimi napenda sana bata, napenda sana nyama ya bata na mimi ufrahia sana nyama ya bata.

Mimi hucheza mara nyingi na mke wangu Ninampenda sana mke wangu na mimi hucheza naye kila mara Napenda sana ni kicheza na mke wangu, ni kifurahia na mke wangu napenda sana kucheza na mke wangu Sisi hucheza mchezo kama vile mchezo ya video Maanake tuna televisheni kwenye nyumba na pia tuna PS5 kwenye nyumba Sisi ucheza sana mchezo hii Tunacheza pia michezo ya pilo, nampigia pilo, yeye pia akupigia pilo nampenda sana mke wangu, nanapenda sana kucheza na yeye huwa tunafurahia sana kutangamana na kucheza pamoja.

Kazi nilio isomea ni kazi ya uhandisi, mimi nimesoma kuchomelea vyuma, nimesoma kuchomelea vitu kama vile, kuchomelea madirisha, kuunda milango, napenda sana kazi ya vyuma na mimi hufurahia sana kazi ya kuchomelea. Ndiyo kazi nilio isomea, najivunia sana kuwa muhandisi. Ni kazi nzuri sana na naipenda, na mimi hufurahia sana. Ndiyo masomo yangu, na ndiyo kazi ninayoifanya. Nigependa sana, hata vijana wadogo, siku hizi waijaribu kazi hii. Ni kazi nzuri sana na naipenda.

Nikiwa na furaha nyumbani, mimi huwasha televisheni, nakueka sinema, naweka filamu, mimi huweka filamu, ninaipenda zaidi na ninaifuatilia Kisha nachukua popcorn, nachukua kinywaji kama vile pombe, natuliza hapo, alafu natafuta chakula kizuri kama vile pizza na nakula pizza hiyo ama kuku ama wali nakula kwa amani nikisherekea na familia angu, jamaa na marafiki Tunasherekea kwa furaha na upendo.

Mimi ni mpenzi wa mbwa na paka. Mimi napenda sana mbwa na paka maanake. Hata kama huna rafiki yako, basi unaeza kaa na mbwa na paka, wakacheza, wakafanya mambo yao na ukafurahia sana. Mimi napenda sana mbwa na paka. Napenda kutulia nao nyumbani Pia napenda wanyama kama vile ngombe Napenda pia mbuzi Napenda pia kondoo wale napenda sababu wanasaidia kukuza uchumi wako Wanasaidia kukuza pesa zako Napenda sana wanyama hawa.

Rangi ni nayopenda kwa ukuta wa chumba ni rangi nyeupe. Napenda rangi nyeupe ikiwa kwenye kuta za chumba. Manake rangi hii inaweza kufanya chumba kinakaa kuwa na muangaza zaidi. Hata kama akuna madirisha vizuri, utapata kuwa chumba kilicho na rangi nyeupe. Kinaonekana vizuri kuliko viumba vya rangi nyingine. Kwa hivyo mi napenda rangi nyeupe ikiwa katika nyumba yangu. Manake nitaona vizuri, nitaeza kuona vitu vingi vizuri na nitafrahia.

Hali ya hewa leo kuna jua kali, jua limesha chomoza, na jua limewaka kabisa ukitembea nje unahisi joto. Kuna jua limewaka kabisa, hakuna mawingu, hakuna mvua. Ni hali ya jua tu, jua inawaka tu kabisa, maanake tuko katika mwezi wa disemba, hasa katika masaa ya krismasi. Kwa hivyo jua limewaka vizuri kabisa na kunaonekana kuwa na hali nzuri ya hewa leo hii.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa usiku. Wakati wa usiku, watu wengi huwa wamelala. Kwa hivyo, kuna hali ya utulivu. Unaeza kutia manani, mambo ya nayofaa kutiwa manani. Unaeza kufanya kazi kwa makini, hakuna mtu anakusumbua. Kwa hivyo, mimi napenda sana wakati wa usiku. Unaeza kutumia muda wangu vizuri. Unaeza kutia manani. Unaeza kujituma. Unaeza kufanya mambo mengi. Ambayo labda mchana singi weza kufanya kwa sababu ya kusumbuliwa na watu.

Timu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni timu ya Arsenali. Timu ya Arsenali inacheza katika ligi kuu ya bara ulaya na pia inacheza katika ligi ya Uingereza. Napenda timu ya Arsenali kutokea nikiwa mdogo wakati wachezaji kama Thierry Henry walikua wanacheza huko timu ya Asenali imebobea sana na imepiga timu nyingine za katika ligi yake kama vile timu za Manchester United, Liverpool na Chelsea. Timu ya Arsenali mwaka huu inaongoza pia katika jedwali na ni timu nzuri, ina mastaa kama vile Saka, ina mastaa kama vile Yokores na wengineo napenda sana timu hiyo na nahisi vizuri sana timu hiyo inaposhinda.

Naam mimi nahifadhi kitu cha dhamani, nina dhahabu, nina fedha, nina hata mane mane, zote nimeziweka nyumbani pangu, pia nina vitu kama vile saa, nimeziweka nyumbani pangu, napenda sana vitu hivyo vya dhamani, na mimi huzihifadhi ili, siku moja nitakapohitaji, nitaziuza na nitarudisha pesa yangu, napenda sana kuvihifadhi vitu hivyo, na natumai kila mtu hapa duniani, Kumoja ataeza kupata vitu anavyo vidhamini na ata vihifadhi vizuri.

Napenda kununua vitu madukani, mimi huenda madukani kununua vitu, nikienda madukani mimi hufurahia sana kupata vitu, inavyo vihitaji kwa mfano nikitaka vyakula, nanunua vyakula kama vile mchele, nanunua unga, nanunua njugu, nanunua maziwa mimi napenda sana kununua vitu madukani wakati nina poshindwa kuenda madukani basi ndipo ninaenda mtandaoni lakini mara kwa mara naenda madukani maanake pia madukani una uhakika ya kwamba kile unachokinunua madukani ni kitu kilicho sawa hakijaharibika maanake watu wengi wananunua lakini mtandaoni wakati mwingine waweza kupiga oda na kitu kinacholetwa ni kitu cha juzi kinakaa tu muda mchache na kimeharibika.

Mimi ni mpenzi wa t-shati kwa sababu ya urahisi wa kuvaa t-shati Ukivaa t-shati unavaa mbiombio na unafurahia sana kuvaa t-shati hiyo. Si kama shati, shati ni ngumu sana kuvaa Wakati mwingine unapovaa shati, shati hilo lina lazima ufunge vifungo nini lakini t-shati unavaa mbio sana na unaweza kutokea mahali popote na watu wakakuheshimu. T-shati pia huonyesha ya kwamba wewe si mtu wa kujigamba wewe si mtu wa kutaka watu wakuogope Kwa hivyo ndio maana mimi napenda t-shati sana kuliko shati.

Mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa Desemba. Mwezi wa Desemba huwa hauna mambo mingi kama miezi mingine. Mwezi wa Desemba ni mwezi uliotulia, ni sherehe tu. Yaani we wa amka asubuhi, na unanza sherehe. Mwezi wa Desemba ni mzuri, maanake pia unatangamana na jamii yako. Unatangamana na watu ambao haujapatana nao kwa muda mrefu. Kwa hivyo mimi napenda mwezi wa Desemba kabisa na ningependa mwezi huo hata unge ungeongezwa uwe kama miezi miwili pamoja Maanake hiyo shereza krismasi pia zinashika na unapata kutangamana na watu kabisa.

Naam naam ni mejifunza kupiga gitaa nikiwa katika kidato cha tatu katika kidato cha tatu niliweza kupatana na msichana ambaye alikuwa anaitwa Mariamu msichana huyu Mariamu alikuwa msichana aam msichana anayependeza kabisa Alikuwa na sauti ya ninga Alikuwa na alikuwa amerembeka karembeka msichana kidosho, msichana mtamu msichana huyu aliniambia tu ili nimpate lazima nijifunze kucheza gita Kwa hivyo ndipo nilipoanza kujifunza kupiga gita na nilibobea sana katika kupiga gita na msichana huyu akapata kunipenda zaidi.

Mimi huhifadhi data yangu katika eneo la baruapepe Mimi hujitumia baruapepe manake nina baruapepe mbili. Kwa hivyo nikiwa nakama video na ituma katika baruapepe nyingine ile na inaekwa katika rekodi za google. Kwa hivyo wakati wowote ninapo taka kuenda kuona jambo hilo nililoifadhi naenda tu huko na napata hicho kitu na nafrahia mimi hivyo ndivyo ninavyofanya na naeza kuona mambo kuhifadhi data yangu vizuri na haita waipotea Manake ukiifadhi tu katika kompyuta, wakati mwingine kompyuta itaharibika na utapoteza data yako. Lakini ukiifadhi mtandaoni katika barua pepe unaohakika ya kwamba data yako iko sawa.

Mimi ni mpenzi wa ugali, penda sana kula ugali, maanake ukikula ugali, unashiba, ugali ina inakushibisha kwa muda mrefu kushinda wali ukikula wali, wali imesha ni ndogo ndogo kwa hivyo tumbo ina inakaa tumboni kwa muda mfupi na kisha inatoka tumboni, unaanza kusikia njaa Lakini ukikula ugali, ugali unakaa muda mrefu tumboni na unaeza kufanya kazi nzito nzito bila wasiwasi Mimi napenda sana ugali kuliko wali.

Naam naam ni na ndege wa kufugwa nyumbani kama vile niko na njiwa, niko na kuku, niko na bata, niko hata na bata bukini na bata mzinga. Mimi na nina ndega hao, na ndeai hao wana wanazi wana taga mayai, na mayai haya ninapoyauza, yana nisaidia sana. Mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani, na nawapenda sana, napenda kuwalisha vizuri, kuhakikisha kwamba wako sawa.

Uzoefu wa kushangaza niliyokuwa nao ni ule wa kulala. Kuna wakati nikiwa katika shule ya msingi, nilikuwa napenda kulala. Ningeketi tu darasi darasani na usingizi unanichukua nalala hata muda wa kama masaa tatu. Hadi wenzangu walikuwa wanashangaa wananiuliza vipi unapenda kulala hivyo. Mimi nae nilikuwa sioni tatizo lolote, nilikuwa tu napenda kulala. Ningeketi tu wakati wowote usingizi unanichukua na nalala. Nilikuwa nalala sana na mazoea hayo yalikuwa ya kushangaza sana.

Naam, napenda sana kulima bustani, mimi hupenda kunyunyuzia bustani langu nalima nahakikisha ya kwamba mimea inanawiri katika bustani langu. Mimi ni mpenzi sana wa bustani na napenda sana kulima bustani yangu, mimi hufurahia sana bustani langu likinawiri, kwa hivyo napenda sana kulima bustani na kuhakikisha kwamba iko sawa.

Naam naam ni mewahi kuona bahari, ni mewahi kuona bahari mara kama nne Kuna wakati nilisafiri kwenda Mombasani, nilipo fika Mombasa, nilifurahia bahari kabisa Nilingia hata baharini, nika fika, nikaogelea kidogo Kwa hivyo ni mewahi kuona bahari na hata kuogelea ndani Napenda sana bahari na nafurahia sana bahari.

Naam naam mimi ni mtu mbunifu sana mimi hufikiria na kukuja na vitu ambavyo na namna rahisi ya kufanya jambo Mimi napenda sana ubunifu na napenda sana kuunda namna rahisi ya kufanya mambo kuhakikisha kwamba maisha yetu yanazidi kuwa rahisi na kila mtu anweza kufurahia, kile anachokifanya na anachokiona na napenda sana ubunifu na mimi ni mtu mbunifu sana Napenda sana kurahisisha mambo Kupitia ubunifu.

Mwalimu ni naye mkumbuka kupitia shule alikuwa naituwa bwana Oloo. Buwana Oloo alikuwa mwalimu wetu katika kidato cha tatu na kidato cha nne. Alikuwa pandikizi la mtu, alikuwa mkali sana. Na ulikuwa ukifanya makosa na anakuambia ulale mbele ya darasa, kichwa chako kikiangalia juu. Halikuwa mwalimu mkali sana. Na naweza kusema alikuwa mwalimu roho mbaya sana. Na maanake ange kupata kwa kosa kidogo tu, anakufanyia makosa ingine, anakufanyia ma, anakuchapa vibaye sana. Alikuwa mwalimu mbay sana. Siwezi kumsahau.

Mimi hushugulikia wateja kwa furaha. Mimi huwakaribisha katika duka langu. Mimi huaonyesha kile wanachotaka kukiona. Mimi hukikisha kwa mba wateja wangu wamefurahi sana na waneza kujihisi nyumbani. Napenda sana wateja wangu na mimi wakaribisha kwa furaha na kwa kuhakikisha kwamba na ajihisi nyumbani. Mimi huwashugulikia vizuri, hata saa zingine mimi huwapa chakula, mimi huwapa kiti chakuketi, kama wamechoka, wapumzike kwanza, ndiposa waende kufanya kununua wanachotaka.

Wakati kuna baridi kali, mimi huvaa nguo za kuniweka katika joto, mimi huvaa nguo kama vile sweta. Wakati kuna baridi kali, pia saa zingine mimi huingia chumbani mwangu, naingia katika kitanda, na kupumzika, najifunika blanketi. Nahakikisha ya kwamba nimejifunika vizuri ili nisipigwe na baridi na nikawa mgonjwa. Mi napenda sana kujifunika vizuri wakati wa baridi kali ili nisiwe mgonjwa na nijihisi joto.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni ile aina ya Del Monte. Del Monte ni kampuni fulani iko kule Thika na naipenda sana juisi hiyo hasa juisi ya machungwa. Machungwa ikishafinywa vizuri na iunde juisi ni tamu sana tamu sana na mimi napenda sana juisi hiyo Kila wakati mimi hunywa juisi hiyo kwa furaha na mimi hufurahia sana na kuipenda sana juisi aina ya machungwa.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya Kihispania. Lugha ya Kihispania inatumika katika filamu nyingi. Na ni lugha nzuri, lugha ya mapenzi. Ukisikiliza tu lugha ya Kihispania unafurahi, unakaa tu kama mwenye ni mchangamfu. Kwa hivyo ningependa sana kujifunza lugha ya Kihispania. Ningependa sana nijue lugha hiyo. Ili niweze kutangamana na watu kutoka katika bara la Amerika. Ningeweza kupatana na watu wa Mexico, watu wa Kolombia Nionge nao vizuri kupitia lugha hiyo Kwa hivyo ningependa sana kujifunza kiHispania ili niweze kutangamana na waHispania vizuri.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe za jamhuri. Siku ya jamhuri ni siku ambayo Kenya ilipata kuwa jamhuri na ikapata uhuru wao kutoka kwa waingereza. Mimi napenda sana sherehe za jamhuri maanake siku hiyo, lazima bata achinjwe, lazima mtu akule nyama, lazima mtu akule chakula vizuri, pia pombe inapeanwa kwa bure, kwa wingi. Kwa hivyo mimi hupendezwa sana na sherehe hizo na mimi hufurahia sana sherehe hizo.

Napenda kuenda madukani siku ya jumamosi na jumapili hasa sana ni siku ya jumapili, maanake siku ya jumapili watu ni wengi, unapata kutangamana na watu aina aina kila mtu amefunga kazi, amekuja nyumbani kwa hivyo madukani ni napenda sana kuenda siku ya jumapili na mimi hufurahia sana siku ya jumapili Maanake unapata kutangamana na watu wengi, watu wengi sana.

Napenda kuvaa nguo zinazonibana, nguo zinazoonyesha misuli yangu. Nguo zinazonifanya nakaa mwanaume mtanashati. Napenda sana nguo kama hizo zilizopigwa pasi vizuri Napenda nguo za rangi ya manjano maanake ukitembea hivi watu wanakuona vizuri. Napenda sana nguo za rangi hiyo na nazifurahia sana.

Naam napenda sana mvua maanake mvua inaponyesha, unapata mimea inamea na vyakula vinakuwa kwa wingi, mimea kama vile miwa, mahindi, maharagwe, inapata kunawiri, kwa hivyo mvua ikinyesha, inasaidia mimea kunawiri, na mimi napenda sana mvua, napenda sana mvua kuliko wakati wa kiangazi, maanake kiangazi inafanya mimea inakufa, wanyama wanakufa. Kwa hivyo mimi ni mpenzi sana wa mvua.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya utulivu. Mimi napenda watu wakitulia, wakiwa hawana mambo mingi, wakikuruhusu, wewe ufanye mambo yako, bila wao kukukinza ama kukusumbua. Mimi napenda sana utulivu katika wengine, na ningependa sana kila mtu ajifunze kuwa mtulivu, aweze kutulia kabisa, usiwe unajihusisha kwa mambo yasiyo kuhusu, bali utulietu katika semu yako.

Programu ya simu ni nayotumia kila siku ni ile ya WhatsApp. Kupitia programu ya WhatsApp, unaweza kuongea na watu hata walio Amerika na weu kwa hapa Kenya. Unaweza kutangamana na watu mbali mbali. Programu ya WhatsApp imesaidia sana. Mtu anaweza kuzungumza na watu walio mbali. Unaweza ukwapigia simu, unaweza kuongea nao kwa video. Kwa hivyo programu ya WhatsApp ni mzuri sana na mimi naipenda sana na mimi huitumia kila siku.

Njia ya usafiri ninayoitumia kila siku ni ile ya gari. Mimi nina gari ambalo mimi huendesha kila siku kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mimi pia huendesha ubebo wa katika magari ya matatu. Wakati ambao sina pesa ya kujiwekea mafuta mimi hupanda tu matatu. Na kwa hivyo gari, magari yananipeleka kuenda mahali pamoja na kurudi kuenda mahali pengine. Kwa hivyo napenda sana magari ya usafiri.

Naam, naam, napenda sana hadithi za ajabu kama vile Hekaya za Abunuwasi. Napenda sana hadithi za ajabu. Mimi hufurahia sana hadithi za ajabu. Maanake zinasaidia kupanua akili yako na kukufanya ufikirie jinsi ambayo hungewahi kufikiria kama ungesoma tu hadithi za kawaida. Mimi ni mpenzi sana wa hadithi za ajabu na ningependa kuhimiza kila mtu asome aditi za ajabu.

Mimi hujenga mahusiana na wafanyi kazi wengine kwa kutangamana nao, tunakula pamoja, tunaongea mambo kuhusu, maswala tunayakumba, tunapatana saa zingine baada ya kazi, tunakula, tunakunywa vinywaji pamoja, kupitia kutangamana huku na kuongea pamoja, tunaweza kujenga mahusiano na kujuana zaidi kama wafanyi kazi.

Naam, ninapenda sana kuangalia nyota. Tukiwa wadogo tulikuwa tunapelekwa nje ya nyumba, tunakaa nje tukiangalia nyota angani. Na hadi wa leo, ninapenda sana kuangalia nyota. Na mimi ufurahia sana kuangalia nyota. Sikuizi, mimi uketi tu nje na naangalia nyota. Najikumbusha siku nilizokuwa mdogo, nikiangalia nyota. Napenda sana kuangalia nyota na mimi ufurahia sana.

Mtu anaye anza kazi yafaa awe mtulivu sana, asitarajie tu ataanza siku enyewe na anajua kazi yote kama mtu aliyekuwa huko kwa muda mrefu. Kwa hivyo lazima akuwe mtulivu, lazima aende pole pole na akiwa mtu mwenye bidii mtu asiye na pupa, atakuja kujua kazi hiyo na ataielewa vizuri.

Mimi hufuata timu ya mchezo inayoitwa arsenali. Arsenali inacheza mchezo kule bara ulaya katika anchi ya uingereza. Asenali ni timu kubwa sana na ndio inayongoza jedwali kule uingereza. Mimi hufuatilia sana asenali kila wakati ikicheza. Naipenda sana timu hiyo na mimi hufurahia sana inapocheza na kushinda.

Utotoni nilikuwa napenda sana kutulia, nilikuwa napenda sana kuchora, nilikuwa napewa kitabu na kalamu, nilikuwa na chora chora vitu hata kama sivye lewe, nilikuwa napenda tu kuchora chora na kuandika, hati mwengine nigejaribu kuchora gari, nigejaribu kumchora mtu, kwa hivyo nikiwa mdogo nilikuwa napenda kuchora sana.

Wakati kuna msongo wa kazi, mimi huwaita wafanyikazi wenzangu na kuwaambia, kuwaomba tugawanye kazi hizo. Iwapo hawapo, mimi hupangilia utaratibu fulani na mimi huweka zile kazi zinazohitajika mwanzo halafu zile ambazo hazihitajiki wakati huo nazieka mwisho mwisho. Kwa hivyo kwa kueka utaratibu na mpangilio, naeza kumaliza kazi nilizozipanga.

Naam nimewahi kutembelea ziwa mara nyingi, nimetembea katika ziwa inaloitwa Victoria, nimetembea katika ziwa la Kivu, mimi napenda sana kutembelea ziwa na mito, pia nimetembea katika mto unaitwa Tarbo, mto mwingine unaitwa Nzoia, mimi napenda sana maziwa na mito na nimetembea huko mara nyingi.

Chakula cha kigeni ya mbacho ni mewai kujaribu ni chakula cha nyama ya kichina. Chakula iki kilikuwa nyama ilietolewa kwa mamba. Mamba hawa walikuwa wamepikwa vizuri kwa namna ya kichina na umekwa pilipili. Na nilipo kula nilifurahia sana, nilijisi, nimechangamka sana na nilishangilia sana.

Mimi hutumia simu yangu kwa masaa matano kila siku. Maeneo ninayoenda sana na simu yangu ni maeneo ya X. Ambaya kitambo ilikuwa inaitwa Twitter. Nilikuwa naenda kwenye Instagram. Nilikuwa naenda kwenye Facebook. Ndiyo maeneo ninayotumia simu yangu sana na ninapenda sana kutumia maeneo haya.

Imi ni mpenzi wa mbwa kuliko paka, maanake ukimpenda mbwa, mbwa atakupenda pia, lakini paka hajui kuonyesha mapenzi. Paka anataka tu chakula, akishaa kula chakula. Basi anaenda zake, anaenda kulala. Ama kucheza na paka wenzake. Lakini mbwa anaweza keti na wewe hata kama ni wewe peke yako na hakuna mbwa wengine hapa.

Majira ninayoipenda zaidi ni majira ya masika. Wakati ya masika mvua inanyesha kwa wingi, unapata kuna chakula tele. Kwa hivyo mimi napenda sana majira ya masika. Mimi hufraia sana majira hayo. Maanake wakati huo kuna, unaeza kupanda chakula na kikamea. Kwa hivyo wakati wa masika. Vyakula viko kwa wingi, watu wanafurahia, hakuna mtu analia. Hata wanyama pia nao wanafurahia, ng'ombe wanapata nyasi kwa wingi. Kwa hivyo majira ya masika ni majira mazuri sana.

Naam nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa yalifanyika hapa Nairobi katika eneo linaloitwa Village Market. Nilipoenda maonyesho haya ya sanaa, nilifurahia sana mambo niliyoona, kulikuwa na vijana wamechora michoro, kuna wengine wamechonga sanamu. Nilifurahia sana na ningependa kuenda kuona maonyesho mengine ya sanaa.

Mimi napenda kuamka na jua, jua linapowaka, nami pia natoka kitandani na linapotua, nami pia nalala. Kwa hivyo, mimi napenda sana kuamka na jua, Maanake inanisaidia kufanya kazi, kama nimechangamka, mwili umechangamka pia, na kila mtu amefurahi, maanake kazi inafanyika, na jua limewaka, jua linapotua, basi mimi hujua ya kwamba wakati wa kufanya kazi umeisha, na ni wakati wa kupumzika.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hutangamana na wenzangu, mimi hupiga hadithi nao, mimi hufanya mambo mengine mengi nao kwa mfano wakati mwingine tunaenda kula, vyakula, madukani na kisha baadaye kurudi kazini na kuendelea na shughuli tulizo pewa asubuhi. Kwa hivyo mimi, mimi hufanya mambo mingi sana wakati wa mapumziko, wakati mwingine hata tu mimi huamua kulala.

Naam, mimi ninasoma gazeti. Napenda sana kusoma gazeti. Maanake inanisaidia kupata taarifa inaendelea hapa Kenya na duniani kwa ujumla. Mimi hununua gazeti kila siku na mimi husoma hasa maeneo ya siasa kwenye gazeti, watu walio kufa na pia maeneo ya michezo. Mimi napenda sana magazeti. Mimi huwa nasoma gazeti.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni wakati ambapo kuna mwalimu wangu alianguka na kufa. Tulikuwa na ajali kubwa sana kama wanafunzi. Tulikuwa tunaenda katika tamasha za muziki kule mombasani. Lakini hatukufika maanake tulipata ajali mbaya. Eneo la nandi tulipopata ajali hio. Mwalimu ali basi lilianguka, mwalimu alikufa, pamoja na dereva. Kwa hivyo jambo hilo ni kumbukumbu ya kutisha kabisa.

Ninapenda kusoma vitabu vya ubunifu, yaani vitabu, visivyoongelea hadithi za ukweli bali hadithi za kubuniwa. Mi napenda hadithi za kubuniwa maanake, hadithi hizo, unaweza tarajia chochote, hujui, kile anachofikiria, yule aliandika hadithi hiyo, kwa hivyo, unaingia tu kwenye hadithi, unaisoma tu hadithi hiyo, na unafurahia sana tu kile ambacho mwandishi ataongelea.

Mimi hutumia mpangilio, kwa kukuwa na mpangilio ni rahisi sana kuupanga muda wako kazini na hakikisha kwamba unafanya jambo lile linalohitajika kwanza, kisha lile linalofuata na mamba ambayo una muda zaidi, unaweka mwisho. Kwa hivyo kwa kufanya hivi, uneza kutimiza zile mambo yote unayohitajika kufanya kwa muda uliopewa.

Kazi ina michakato mingi lakini mimi huboreshana kwa kuongea na watu, kupata mwelekeo wa wakubwa, kupata ushauri. Kwa kutumia ushauri na muelekeo wa wenzangu naeza kuboreshana michakato ya kazi na kuhakikisha kwamba kila siku nazidi kuwa bora katika kazi ninayoifanya.

Mimi ni mtu wa usiku, napenda kukaa hadi usiku wa manane nikifanya kazi, wakati ambapo watu wamelala kabisa, ni rahisi sana kufanya kazi, ukilinganisha na kufanya kazi mchana. Kwa hivyo mimi napenda sana kufanya kazi usiku wakati ambapo watu wamelala, kazi inafanyika vizuri sana na hakuna mtu anasumbua.

Jambo linalofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati ya ambapo kazi hiyo unaifurahia na kuna mwelekeo na kuna ushauri na mandhari pia yanavutia unapewa vyakula vya kutuosha hakuna mtu anakupigia kelele kuna hali ya utulivu. Mambo kama haya yanafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri sana na wafanyikazi wanafurahia.

Naam napenda sana kununua vitu mtandaoni, manake ukinunua vitu mtandaoni, vitu hivyo vinaletwa mpaka mlangoni pako, unalipa tu pesa na unachukua vitu hivyo. Ni rahisi sana na mtu yeyote anaezafanya na unapata kutia muda wako, hakuna mtu anakusumbua, unaeza endelea na shughuli zako, ukingoja vitu hivyo kuletwa.

Mimi hutumia zana za digiti kama vile kalkileta, mimi hutumia simu, mimi hutumia kompyuta, mimi hutumia televisieni. Zana hizi za kidijiti zime saidia sana kurahisisha kazi na pia kumpa binadamu wa kawaida furaha na mihemko wakati unapoenda mtandaoni na kutumia vitu kama tiktok. Unafurahi sana na minapenda sana zana za kidijiti na mimi huzitumia kila siku.

Jambo linalonipa motisha kazini ni kwamba siku moja nitakuwa nimetoka katika cheo hicho cha chini na nimepanda juu. Mimi napenda sana pesa na pia pesa hunipa motisha zaidi ya kwamba nikitia bidii. Basi siku moja mshahara wangu utaongezwa. Kwa hivyo mimi hutia bidii na kujikaza sana kila siku.

Mahali pazuri ya ambapo nimewahi kusafiri ni pwani ya Kenya. Hasa mahali panapoitwa Diani. Nilienda Diani nikiwa niwemaliza tu shule, nilikuwa nasherehekea na marafiki zangu. Tukaenda Diani, tukatembea ufukoni wa bahari. Tukala vyakula kama vile nazi. Tulifurahia sana na mimi napenda sana kuenda. Mahali hapo nipo nimewahi kusafiri na nadhani ni mahali pazuri sana.

Kumbukumbu nzuri ya ambalo ni nao kutoka ututoni ni mara nyingi ambazo nilikuwa nambari moja. Nilikuwa naitwa nambari moja katika mitihani, naingia ndani ya shule, watu wananiangalia kwa furaha, wananipigia makofi, kisha narudi, nyuma ya mstari. Nilikuwa nafurahia sana maanake. Nilikuwa natia bidii, kwa hivyo kuitwa huko haku kuwa raisi, lakini nafurahia sana nikikumbuka. Kumbukumbu hizo zanipa raha na zanipa motisha sana.

Naam ninapenda maua sana, maua huwa yanavutia, yananukia vizuri, mimi napenda sana maua, hasa nikipewa maua kama zawadi, mimi hufurahi sana, kwanza kuna maua ya kama rangi nyekundu, ukipewa zawa maua kama hayo kama zawadi, basi unajua tu, kuna mtu anakupenda sana, mimi napenda sana maua na mara kwa mara, mimi huja na maua hata kazi.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya uingereza. Mimi hufatilia sana mpira wa miguu kutoka nchi ya uingereza. Timu kama vile Arsenal, Manchester United, Aston Villa, Manchester City na mingineo. Kwa hivyo mimi ningependa sana ni zuru nchi ya uingereza siku moja. Nipate kuona timu hizi ana kwa ana. Nipate kuenda katika viwanja zao. Nipate kuongea na mashabiki. Ni pate kushirikiana nao katika mambo mengi Kwa hivyo mimi ningepena sana kutembelea nchi ya uingereza.

Mimi huviolea nywele zangu mara kwa mara, kwa mfano kama mara mbili kwa mwezi. Ukiviolea nywele zako, nywele zako zinakaa maridadi sana. Na ndio sababu ya mimi kuviolea nywele zangu mara mbili kwa mwezi. Nikitembea watu wananisifia sana, wanasema nakaa vyema. Mimi hufurahia sana.

Mimi huenda hospitalini kama maramoja kwa mwaka. Sana sana huwa kuangaliwa tu lakini si ni kiwa mgonjwa. Nikiwa mgonjwa si raisi nienda hospitalini. Mimi hupata tu dawa kwenye duka. Ninameza alafu na muomba mwenyezi mungu. Na ninajihisi sawa kwa hivyo mimi huenda hospitalini tu kama maramoja kwa mwaka. Namshukuru Mungu kwa hilo.

Mimi natumia sana vitu vya vyuma kwa mfano vikombe vile vilivyundwa na vyuma ama udongo. Nakutumia vitu vya vyuma na udongo na nahakikisha kwamba situmi plastiki. Na hivyo napunguza matumizi ya plastiki. Nahakikisha kwamba kama binadam na tunakua sawa na tunaweza kutunza mazingira yetu.